Mimi ningependa kuwa na uwezo mkubwa wa kuwasiliana vyema na kuwa na ujasiri katika kazi, kusikiliza na kuelewa maagizo kwa urahisi kuandaa lipoti za kikazi na pia kujibu baluwa pepe pamoja na jumbe au arafa za kazi. Zaidi ya yote ningependa kuwa kiungo muhimu au tegemezi kwa kikundi changu cha kazi.